Kila siku programu ya simu ninayotumia ni mtandao wa X sana sana. Napenda kutumia mtandao hii kwa sababu huwa inaniwezesha kupata taarifa kila kitu kinapofanyika kwa sababu kitu kikifanyika kinapatikana kwa mtandao wa X dakika hiyo hiyo. Pia natumia mtandao kama vile wa YouTube na pia mimi hutumia kamera sana sana kupiga picha maishani mwangu.

Mimi huchukua hatua madhubuti kupunguza matumizi ya plastiki kama vile kutumia mifugo ya kitamba, chupa ya maji ya kudumu, na pia kuepuka vinywa vya plastiki, yani straws. Pia chakula cha nyumbani ni najitahidi kufunga chakula changu kwenye viombo vina vya tumika tena, badale ya kutumia mifuko ya plastiki au karatasi za nailoni.

Ili kukamilisha kazi zangu kwa wakati, mimi hutumia mbinu ya kupanga vipaumbele kwa kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Huwaa naanza na majukumu magumu au yale yenye haraka zaidi ili nihakikishe yanatamatika mapema. Pia mimi hugawa kazi, ikiwa jukumu ni kubwa sana naliweka katika vipande vidogo vidogo, vinavyotekelezeka kwa urahisi.

Mimi hujenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu kwa kuzingatia uwazi na usahihi katika mawasiliano yetu ya kila siku. Naamini kuwa kusikiliza kwa umakini ni msingi mkuu kwani hunisaidia kuelewa mahitaji yao kabla ya kutoa suluhu inayolenga tatizo moja kwa moja. Pia mimi hutumia mbinu kama heshima na lugha ya staha, unyenyekevu katika kuomba msaada na ufuatiliaji pia.

Hali ya hewa leo, ni leo kumekuwa na jua kali sana na kukiwa na mawingu machache meupe angani. Ninahisi joto jingi sana ambalo linanifanya nitoke jasho hata nikiwa nimekaa tuli. Nimevaa shati jepesi, la pamba na kaptura ili kuruhusu hewa kupitia miguuni mwangu. Kiukweli, sipendi hali hii ya joto kali napendelea zaidi hali ya hewa ya ubaridi kiasi. Katika hali hii nataka kuenda kuogelea au kukaa chini ya mti wenye kivuli nikiwa nakunywa kinywaji baridi.

Ninapenda sana utulivu uliopo katika mtaa wangu, ni sehemu ambao haina kilele nyingi, jambo linalonifanya nijihisi mwenye amani nikiwa nyumbani. Pia, ninavutiwa na ushirikiano wa majirani wangu, kila mmoja anamjali mwenzake na tunasaidiana sana, tunapopata changamoto. Vile vile, mtaa wangu una miti mingi na maeneo ya kijani, hali inayofanya hewa iwe safi na mazingira yao ya kuvutia kwa matembezi ya jioni.

Mimi hufuata sana mfereji wa National Geographic. Napenda jinsi wanavyoonyesha uzuri wa asili, maisha ya wanyama na uvumbuzi wa kisayansi duniani kote. Inanisaidia kupanua upewo wangu na kujifunza vitu vipya kila siku nikiwa nimepumzika nyumbani. Mbali na hiyo, mimi pia hupenda kufuatilia vituo vya habari vya kimataifa kama CNN au BBC ili kujua yanayojiri ulimwenguni pamoja na vituo vya michezo pindi kunapokuwa na mechi kubwa za mpira wa miguu.

Kumbu kumbu yangu ya kutisha zaidi ilikuwa wakati usiku mmoja wa mvua mkubwa na radhi kali, ambapo mti mkubwa uliokua karibu na nyumba yangu ulianguka na kuvunja paa la chumba cha sebule. Sauti ile ya mti ukipasua paa ilikuwa ya kutisha sana na ilinitia hofu kubwa kwani nililifikiri nyumba nzima ingebomoka. Kwa bahati nzuri, hakuna mtu aliye pata majeraha, lakini tangu siku hiyo, kila nikisikia radhi kali huwa nakumbuka ile tukio na kuhisi wasiwasi kiasi.

Mimi huhifadhi data zangu kwa kutumia mifumo ya wingu kama Google Drive na iCloud. Hii inanisaidia kufikia faili zangu mahali popote na wakati wowote kwa usalama zaidi. Pia, mara nyingine mimi hutumia diski ngumu ya nje, kuhifadhi nakala ziada za picha na nyaraka muhimu sana ili kuakikisha hazipotei ikiwa kuna tatizo la mtandao.

Ndiyo, mimi napenda sana hesabu. Kwangu mimi, hesabu ni kama lugha ulimwengu ambayo inatusaidia kuelewa jinsi vitu vinavyo fanya kazi. Kwanzia sayansi, hadi teknolojia tunayotumia kila siku. Napenda hesabu kwa sababu inachochea maantiki, inanisaidia kufikiria kwa mpangilio na kutatua matatizo kwa kutumia hatua madhubuti. Umuhimu wake ni kuwa, kwa kila tunachofanya, tunaitaja hesabu. Chochote chile tunavyo fanya.

Kwa sasa hivi natumia wifi, lakini mimi hutumia vyote viwili sana sana kulingana na mazingira niliopo. Ninapokua nyumbani ya ofisini mimi hutumia wifi kwa sababu ni ya haraka na inaniwezesha kufanya kazi kubwa bila wasiwasi. Hata hivyo ninapokua safarini ya mji wenye maeneo yenye wifi. Mimi hutumia data kwenye simu kuhakikisha ninabaki mtandaoni na kuendelea kuwasiliana. Matumizi ya data ya simu ni muhimu sana kwa ajili ya ufuatiliaji haraka. Wa taarifa ninapikua kwenye mwendo.

Ninapokutana na tatizo kazini, mimi hutumia mbinu ya kimaantiki na hatua kwa hatua ili kupata suluhu ya kudumu. Huwa natambua chanzo cha tatizo kwanza, ninaanza kwa kuchambua tatizo ili kuelewa kiini chake, badala ya kuangalia dalili za nje tu. Ninahakikisha pia nina data zote muhimu na maoni kutoka kwa watu waliothirika ili kuwa na picha kamili ya hali ilivyo. Ikiwa kuna matatizo mengi, mimi huanza na ile lenye hadhari kubwa zaidi kwa kutumia mbinu za upangaji vipa umbele. Nilizozitaja awali Badala ya kutumia njia moja Mimi hufikiria chaguzi tofauti na kupima faida na hasara za kila moja Kabla ya kuchukua hatua.

Nakumbuka sana mwalimu wangu wa hesabu, aliitwa mwalimu Juma. Alikuwa mwalimu wa kipekea kwa sababu alikuwa na subira ya hali ya juu na aliahakikisha kila mwanafunzi ameelewa mada kabla ya kuendelea mbele. Alikuwa mcheshi, alitumia mifano ya kuchekesha, kufundisha kanuni ngumu. Na pia alikuwa, akiniambia kuwa nina uwezo mkubwa wa kufikiria kimantiki ambayo ilinitia moyo sana.

Ninaposubiri kwenye mstari mara nyingi mimi huhisi kama ni mtiani wa subira na uvumilivu. Ikiwa nina araka naweza kuanza kuhisi wasiwasi kiasi, lakini kwa kawaida mimi hutumia muda huo kufanya mambo kama vile mazoezi ya kupumua, kutumia simu yangu, kutafakari, kuhusu mipango yangu ya baadaye, au kujikumbusha ujuzi mpya ninaojifunza kwa sasa.

Ninapenda kununua vitu katika maeneo tofauti kama vile duka la vitamba ya shangazi yangu. Napenda kununua hapa kwa sababu shangazi yangu anasubira ya hali ya juu. Pia napenda kuenda soko la ndani, kununua mboga za majani na matunda mapya. Mara nyingi pia mimi hutumia mtandao kununua vifaa kama vile jumia. Na pia mimi huenda kwenye supermarket au duka kubwa kununua mahitaji mengine ya nyumba na bidhaa za usafi wa mwili.

Ndiyo, mimi hupenda sana kusoma maoni mtandaoni kwa sababu yanajenga uaminifu na kutuopicha halisi ya huduma au bidhaa kabla sijafanya maamuzi ya kununua. Kusoma, uzoefu wa wengine hunisaidia kuepuka makosa na kupata bidhaa zenye ubora. Mara nyingi pia maoni ya watu mtandaoni huwa na mbinu za kiufundi za kutatua matatizo madogu madogu ya vifaa au programu. Kama ilivyo kwenye kazi, kusikiliza maoni ni muhimu ili kuelewa mahitaji na mapungufu ya jambo fulani.

Napenda kufanya kazi na wengine, hii ni kwa sababu mkiwa wengi au mkiwa wawili au watatu, kushikanisha vichwa vyenu na kukuja pamoja ili kufikiria kutatua tatizo ni muhimu sana na ya kuwezesha pia kusikia maono ya wengine ambayo labda hukua umefikiria na hivyo husaidia kutatua matatizo kwa haraka ukilinganisha na kutatua mambo ukiwa peke yako.

Uwezo ambao ningependa kuupata ni kuzungumza lugha ya kifaranza kwa ufasaha. Ujuzi huu ni muhimu sana kwangu kwa sababu utanisaidia kuwasiliana na watu wengi zaidi katika nyanja za kikazi. Ingawa sijawahi kujaribu kujifunza lugha hii hapo awali nina mpango wa kuanza kutumia programu za simu na kusikiliza video mbalimbali ili kufikia lengo langu.

Timu ya michezo ninayofuatilia ni timu ya Liverpool. Liverpool ni timu ya kingereza ya kandanda. Inayocheza katika English Premier League. Napenda timu hii kwa sababu inacheza mpira vizuri na furahia mtindo wao wa kucheza mpira. Na pia ina wachezaji ninaowapenda kama vile Mohammed salah na Alison Becker.

Napenda upepo mimi. Napenda upepo kwa sababu upepo unapiga mwili wote na unakuja kwa wingi zaidi na ni ya mazingira yaani inakupa ile utulivu unaofaa. Ac naweza kuitumia kwa nikiwa kwenye gari wakati ambapo kuna joto, joto jingi lakini napendelea upepo zaidi.

Ili kushirikiana na timu yangu kwa ufanisi, mimi huwakikisha kuna uwazi na usahihi katika kila mawasiliano yetu ya kila siku ili kuzuia kutoelewana. Naamini kuwa kusikiliza wengine pia kwa umakini ni msiki mkubwa kuelewa mahitaji ya timu kabla ya kutoa suluhu. Mimi hutumia heshima na lugha ya staa wakati wote napozungumza na wafanya kazi wenzangu.

Nikitazama nje ya dirisha, ninaona miti mingi mirefu na barabara tulivu ya mtaa. Napenda zaidi kutazama nje wakati wa asubuhi na mapema, jua linapochomoza. Wakati wa msimu wa mvua, manjano hii inabadilika na kuwa na kijani kibichi na maua mengi yanayochanua. Ninahisi amani na utulivu mkubwa wa akili kila ninapotazama nje ya dirisha langu.

Chumba changu ni kidogo lakini kina utulivu mkubwa sana. Kuta za chumba changu zina rangi ya bluu hafifu ambayo inanifanya nijihisi nimetulia. Nina kitanda kikubwa ambacho ni cha kuridhisha sana na kinanifanya nipate usingizi mnono. Kutoka kwenye dirisha la chumba changu, nimeweza kuona bustani ndogo yenye maua. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani kwangu ni rafu yangu ya vitabu iliyo karibu na kitanda.

Mimi hutumia kompyuta kwa mambo mbalimbali ili kurahisisha kazi kama vile kufanya utafiti, kuandika nyaraka na kujifunza ujuzi mpya kama lugha ya kifaranza kwa kutumia video za mafunzo. Mimi pia hutumia kompyuta kuwasiliana na timu zangu kwa uwazi na usahihi ili kuhakikisha kazi zinakwenda vizuri. Na itumia pia kuhifadhi na kupanga faili muhimu na pia kufuatilia vipindi ni navyo vipenda au kutazama habari za kimataifa ninapokuwa ninapumzika.

Sana sana mimi husomea habari katika mtandao wa X au Twitter. Kwa sababu ni mtandau huu mimi utumia sana. Kwa sababu kila kitu kinapotendeka duniani, huwa kinaandikwa pale kwa haraka. Sasa naweza kupata habari hiyo, punde tu kinapufanyika. Pia nimi hutumia mtandao wa YouTube kutazama video vya habari vinavyo tendeka duniani na nchini mwangu.

Ninaposhugulikia udhaifu wangu kazini. Mimi huwa najifunza ujuzi mpya. Ikiwa najihisi ninaupungufu katika eneo fulani. Mimi uweka mpango wa kujifunza au kutumia programu za simu na video kujifunza. Ninapokwama pia mimi huwafuata wafanyakazi wenzangu na kuwaomba muongozo. Na pia mimi huzingatia sana maoni. Ninaopewa na timu yangu na wenzangu kuelewa mapungufu yangu na kuyafanya kazi kwa usahihi.

Napendelea kunyoa ndevu. Ingapo unapofuga ndevu vizuri na kuzikata ziwe fupi zinaezakaa vizuri. Nao na mimi huonelea kuwa kuyanyoa yanafanya ukae msafi na ukae mwenye nidhamu, haswa kazini. Unapoongea na wenzako na hata wafanyikazi wenzako unakaa mtu mwenye nidhamu na mtu msafi.

Nchi ambayo ningependa sana kuitembelea ni ufaransa. Ninaitamani nchi hiyo kwa sababu ya utajiri wake wa kihistoria na saana. Nimeskia kwa ufaransa inamiji mizuri sana na vyakula vya kipekee vinavyo vutia watali wengi. Ningependa sana kuona mnara wa Eiffel Tower na makumbusho marufu ya saana. Ninapofikiria kuhusu safari hiyo. Ninahisi msisimko mkubwa na shauku ya kuona maajabu hayo kwa macho yangu.

Ndio mimi napenda sana kucheza michezo ya ubao kwa sababu inanihamasisha kutumia mantiki na kufikiria kwa kina. Michezo hii ni njia nzuri ya kufurahia muda na wengine huku nikijifunza mbinu mpya za kutatua matatizo michezo ya ubao inajenga ushirikiano mzuri ndani ya timu jambo ambalo mimi hulithamini sana kazini.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri zinajikita katika uwezo wa kuongoza watu kwa hekima, uadilifu na ushirikiano. Kiongozi lazima ahakikishe kuwa kila taarifa muhimu inashirikishwa kwa usahihi na kwa wakati ilikuzuia mkanganyiko ndani ya timu. Ni sifa ya msingi kutoa nafasi kwa wengine kutoa maoni yao na kusikiliza kwa dhati kabla kufanya maumuzi. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uvumilivu, hasa anapofundisha wengine au anapopitia nyakati ngumu za kusubiri mafanikio.

Ndio, nimeshawahi kujishughulisha na kilimo, na kwangu mimi ni kazi inayofurahisha sana kwa sababu inahitaji subira ya hali ya juu. Kulima kunanifundisha kuwa na subira wakati nasubiri mbegu ziote na kukuwa hadi wakati wa mavuno. Mara nyingi mimi hulima na timu yangu na kuhakikisha tunashirikiana kwa mawasiliano ya wazi ili kila mmoja ajue sehemu yake ya palizi au umwagiliaji.

Siku ya jumamosi na jumapili, mimi upenda kuenda kunywa kahawa na marafiki zangu kwenye mkahawa wakaribu. Kawaida mimi utumia muda wangu mwingi kusama vitabu au kufanya usafi wa nyumba. Mara nyingi, ninajisikia vizuri zaidi nikitumia muda huu pamoja na familia yangu na marafiki wakaribu. Baada ya wiki ndefu ya kazi, uwa nahitaji zaidi muda zaidi kupumzika kuliko kufanya mambo mengi ya kuchosha.

Ninapenda zaidi kahawa. Siku ya jumamusi na jumapili, mimi hupenda kuenda kunywa kahawa na rafiki zangu kwenye mkahawa wakaribu. Na pia kunywa kahawa unisaidia kupomzika na kufurahia muda wangu bada ya wikindefu. Nikinywanji ambacho, mimi ukitumia kuimarisha mausi yangu na familia na marafiki wa karibu. Hata hivyo pia na miuunywa kila asubuhi kabla niende kazini lakini na furahia kunywa kahawa zaidi kwa sababu inani panguvu na inaniwezesha namna kushirikia na vyema na familia na rafiki zangu.

Televisheni napenda kuona kipindi cha Nat Jowild nafurahia sana kuona wanyama wa pori jinsi wanavyo husiana na ni vyema pia kukuja kujua jinsi wanyama wapori wanavyo shirikiana ilikuwezesha wote kueza kuishi katika mazingira haya.

Ndio, mimi hupenda sana kuimba kwa sababu ni nje nzuri ya kutoa hisia zangu na kupata utulivu. Kuimba, kuna nipa uweza wa kujieleza kwa njia ya kipekee, sawa na jinsi ninavyotumia lugha ya staha na mawasiliano ya wazi kazini. Kama ilivyo, kutazama mandhara utulivu nje ya dirisha langu, kuimba kuna niletea amani na utulivu wa akili.

Nina mapendeleo ya kula mboga mbalimbali ambazo si tu ni tamu bali pia zina faida kubwa kwa afya. Napenda kula michicha kwa sababu una madini mengi ya chuma na ni rahisi kuupika kwa njia mbalimbali. Mimi hula sukuma wiki sana pia pamoja na ugali kwa sababu huleta shibe hasa inapoliwa na hiyo ugali. Pia nafurahia kula kabiji ikiwa imepikwa kwa kukaangawa ili naam ni jambo ambalo huleta ladha nzuri wakati wa kula.

Mimi huimiza ushirikiano katika timu kwa kuzingatia mambo kama vile kuhakikisha kuwa kuna mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara ili kila mtu ajue ni nini kinaendelea na kuzuia kutoelewana. Ni muhimu pia kutuoa nafasi kwa kila mwanachama wa timu, kutoa maoni yake na kusikiliza kwa dhati kabla ya kufanya uamuzi.

Kufanya kazi na timu ya mbali kuna hitaji mbinu madhubuti za mawasiliano na usimamizi ili kuhakikisha ufanisi unadumishwa. Nina hakikisha kuwa mawasiliano yanakuwa ya wazi kabisa ili kuziba pengo la kutokuwepo mahali pamoja na kuzuia mkanganyiko wa taarifa. Ingawa hatuonani ana kwa ana, mimi hutua nafasi kubwa kwa washiriki wa timu kutua maoni yao na inasikiliza kwa dhati mahitaji yao.

Mimi hupenda kulea na kuhudumia nywele zangu mara tatu kwa wiki ilikuhakikisha zinabaki kwa safi na zenye afya. Kila wiki mbili mimi huenda kwa kinyozi kunyoa nywele ilikuhakikisha nina nidhamu na ninakaa vizuri. Napenda zaidi kuhudumia nywele zangu asubuhi na mapema kabla ya kwanza majukumu mengine ya siku.

Mimi hupendelea kuwasiliana na watu kwa njia inayojenga uaminifu na kuelewana vizuri. Ninapendelea kuwa na mawasiliano ya wazi kabisa ili kuhakikisha kila mmoja anaelewa kinachoendelea na kuzuia mchanganyiko wowote. Katika mazungumzo, ninatoa nafasi kubwa kwa wengine kutoa maoni yao na ninasikiliza kwa thati kabla ya kutoa jibu langu.

Mimi hupenda sana juisi ya matunda mchanganyiko. Haswa ile inayojumuisha matunda ninayofurahia kama sehemu ya utaratibu wangu wa afya. Inaburudisha pia baada ya mazoezi kurudisha nguvu na pia juisi baridi hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye nguvu tena. Wakati wa weekendi ninapokwenda kunywa kahawa na marafiki mara nyingi mimi huagiza juisi ya matunda freshi kama mbadala au nyongeze ya kinywaji changu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya maua mpya ya waridi. Harufu hii inatokana na maua, lakini pia naipenda harufu ya manukato yenye asili ya mitishamba. Huwa ninahisi harufu hii zaidi wakati wa asubuhi, kukiwa na umande au ninapotembea kwenye bustani. Harufu hii inanikumbusha bustani ya nyumbani kwetu nilipokuwa mdogo na nyakati za furaha za likizo. Ninapopata harufu hiyo, ninahisi utulivu mkubwa, amani na furaha ya moyoni.

Napenda muandishi wa kiswahili wala bin wala. Napenda vitabu vyake kwa sababu wala bin wala anaonyesha uwelewaji mkubwa walugha wa kiswahili na pia uandishi wake unavutia sana kwa msomaji na kwa hivyo mimi napenda sana vitabu vya wala bin wala.

Mchezo wa mbao ningependa kuujaribu ni mchezo wa ubao mpia. Kwa sababu mchezo hii inanisaidia kutumia mantiki na kufikiria kwa kina. Mchezo ya ubao ni njia nzuri ya kufanya mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara na wachezaji wengine. Inanifundisha kuwa na subira ya hali ya juu ni napozupiri za muyangu au kupanga mbinu za ushindi.